Ndiyo, ninatoa sadaka na michango kwa sababu naamini ni jambo muhimu sana katika maisha. Kutoa sadaka ni njia ya kuonyesha upendo, huruma na kujali wengine. Hasa wale wanaohitaji msahada. Hajialishi sadaka ni kubwa au ndogo. Kilicho muhimu ni moyo wa kutoa. Kwanza, ninapotoa sadaka kwa sababu inanifundisha kushukuru. Ninapo tambua kuwa kile nilicho naacho ni baraka nahisi ni vizuri kushiriki na wengine. Sadaka hunisaidia kutokua mchoyo na kunifanya nitambuwe kwa kuna watu wanaopita changamoto kubwa zaidi kuliko mimi. Pili, sadaka na michango usaidia jamii kwa mfano. Michango inaweza kusaidia maskini, yatima, wagonjwa au wanafunzi wanaohitaji msaada wa masomo. Pia hutumika kusaidia miradi ya maendeleo kama ujenzi wa shule, makanisa, misikiti, au kusaidia wakati wa majanga kama njaa na mafuriko. Kwa njia hii, sadaka huleta mabadiliko chanya katika jamii. Zaidi ya hayo kutoa huniletea furaha na amani ya moyo. Ninapomusaidia mtu najiskia kuridhika na kufuraia kwa sababu najua nimechangia kuboresha maisha ya mtu mwingine. Pia huimarisha umoja na mshikamano kati ya watu. Kwani tunajifunza kusaidiana badala ya kuishi kwa ubinafsi. Mwisho, ninatua sadaka kusababu naamini kuwa kutoa huleta baraka, kutoa hunijenga kimaadili na kunifundisha unyenyekevu, upendo na uwajibikaji. Hata kama sina vingi, bado ninaamini kuwa kile kidogo ninachotoa kinaweza kuleta tofauti kubwa kwa watu kwa mtu mwingine. Kwa kumaliza, ninatoa sadaka na michango kwa hiari na kwa moyo wa kupenda. Ni tabia njema inayojenga jamii bora na kuleta amani upendo na mshikamano miongoni mwa watu.

Ndiyo, napenda kujifunza historia. Kwa sababu hunisaidia kuelewa maisha ya zamani na dunia tunayoishi leo. Historia hunifundisha kuhusu watu waliotagulia, matukio muhimu na jinsi jamii zilivyoendelea. Kwa kujifunza historia, ninaelewa tulikotoka na kwanini mambo yapo jinsi yalivyo sasa. Kwanza, historia hunisaidia kujifunza kutokana na makosa na mafanikio ya watu wa zamani. Kupitia historia, tunaona vita, vilivyotokea, migogoro na pia juhudi za kuleta amani na maendeleo. Maarifa haya, hunisaidia kufikiria kwa makini na kufanya maamuzi bora katika maisha ya sasa na ya baadae. Pili, kujifunza historia hunisaidia kuheshimu tamaduni na mila za jamii mbalimbali. Ninapojifunza historia na makabila. Ya makabila, mataifa na viongozi wao, ninaelewa tofauti zetu na kufahamu umuhimu wa kuishi kwa amani na mshikamano. Historia, hutufundisha kuwa, licha ya tofauti zetu sote ni binadamu. Zaidi ya hayo, historia hunifanya nijivunie utambulisho wangu. Kujua historia ya nji yangu, na ya Afrika kwa ujumla. Hunifanya nijiheshimu na kuthamini mchango wa mashujaa waliopigania uhuru. Haki na maendeleo. Hii hunipea motisha ya kufanya bidii ili kuendeleza mema yaliyo yaanzisha, waliyo yaanzisha. Pia, kujifunza historia hunikuza uwezo wa kufikiria na kuchambua mambo. Hunifundisha kuuliza maswali. Kama kwanini tukio fulani lililotokea? Na matokeo yake yalikuwa nini?. Ujuzi huu hunisaidia hata katika masomo eeh, mengine na katika maisha ya kila siku. Kwa kumalizia, napenda kujifunza historia kwa sababu hunipanua mawazo, hunijenga kimaadili na hunisaidi ya kuwa raia mwenye ufahamu. Historia si hadithi tu zamani, bali ni somo muhimu linalo tuongoza katika kujenga maisha na jamii bora.

Kazi ninaithamini ni kazi ya uwalimu. Ninaithamini kazi hii kwa sababu ina mchango mkubwa sana katika kujenga maisha ya watu na maendeleo ya jamii. Walimu hutoa maarifa, maadili na mwelekeo unao wasaidia wanafunzi kwa watu bora katika siku zijazo. Kwanza, kazi ya uwalimu ni muhimu kwa sababu humsaidia wanafunzi ku kupata elimu. Elimu ni ufunguo wa mafanikio katika maisha. Maisha na mwalimu ndiye anayemsaidia mwanafunzi kuelewa masomo na kukuza vipaji vyake. Bila walimu, taaluma nyingi kama udaktari, uhandisi na uongozi zisingekuwepo. Pili, mwalimu humlea mwanafunzi kimaadili. Mbali nakufundisha masomo, mwalimu hufa hufundisha nidhamu, heshima, uvumilivu na bidii. Maadili haya humsaidia mwanafunzi si shuleni tu, bali pia katika maisha ya kila siku na katika jamii. Zaidi ya hayo, kazi ya uwalimu hunijenga kiroho na ki akili. Walimu hua na subira na upendo kwa wanafunzi wake. Kazi hi inahi taji kujitolea, lakini pia uleta furaha mtu anapo ona mwanafunzi akifanikiwa katika msaada wake. Pia, kazi ya uwalimu husaidia maendeleo ya kitaifa. Taifa lenye elimu bora hua na raia wenye maarifa, wanao jitegemea na wanaoweza kuleta mabadiliko chanya. Hivyo basi, kuithamini kazi ya walimu ni kuithamini mustakabali wa nchi. Kwa kumalizia, inaithamini kazi ya uwalimu kwa sababu hujenga watu jamii na taa taifa kwa ujumla. Ni kazi ya heshima na yenye thamani kubwa ambayo inastahili kupewa kipaumbele na kuheshimiwa.

Kumbukumbu mzuri zaidi ninayo, ninayo kutoka utotoni ni muda niliokuwa nikitumia pamoja na familia yangu. Wakati huo maisha yalikuwa rahisi na yenye furaha nyingi Nilikuwa najisikia salama kupendwa na kuthaminiwa na wazazi pamoja na ndugu zangu Nakumbuka jinsi tulivyokuwa tukicheza pamoja na marafiki wa jirani badala ya masomo Tulicheza michezo kama kuruka kamba, mpira na kufukuzana michezo hiyo ilitufundisha ushirikiano, uvumilivu na furaha ya kushirikiana bila kujali mambo mengine Pia, ninakumbuka jioni tulipokuwa tukikaa pamoja kama familia Baada ya chakula cha jioni tulizungumza kuhusu mambo ya siku Tukasikiliza hadithi kutoka kwa wazee na wakati mwingine tukacheza pamoja hadithi hizo zilinifundisha maadili mema kama heshima, uaminifu na kufanya kazi kwa bidii Zaidi ya hiyo ninakumbuka sherehe ndogo zilizo tulizo kuwa tukifanya nyumbani siku za kuzaliwa au siku kuu zilija furaha nyimbo na vichekesho. Hata kama hatukuwa na vitu vingi upendo na umoja vilitosha kutufanya tufurahi. Kwa kumaliza, kumbukumbu hizi za utotoni, zinanipa furaha kila ninapozikumbuka, zimenijenga kuwa mtu niliye leo na kunifundisha umuhimu wa familia urafiki na maisha yenye unyenyekevu. Ni kumbukumbu ambazo nitazithamani, nitazithamini maisha yangu yote.

Majira ninayoipenda zaidi ni kiangazi. Napenda kiangazi kwa sababu ni wakati wa jua na mwanga mwingi. Hali ambayo hunifanya nijisikie furaha na shauku ya kufanya mambo mbalimbali, kiangazi pia hua na likizo Jambo inalonipa nafasi ya kupumzika na kufurahia maisha nje ya shule. Kumbuka napenda kiangazi kwa sababu kuna mambo mengi mazuri yanayofanyika wakati huo. Hali ya hewa ni joto lakini rafiki wa mwili. Kwani inaweza kufanya mtu ajisikie mzuri na kuwa na nguvu za kufanya kazi au michezo. Siku za kiangazi zina mwanga wa kutosha. Jambo linalonifanya niwe na hamu ya kuenda nje kushiriki katika shughuli za nje. Shughuli ninazozipenda kufanya kiangazi ni nyingi. Napenda kucheza michezo kama mpira wa mguu, kuogelea, kukimbia na kucheza na marafiki wa jirani. Pia napenda kutembea kwenye bustani au shambani. Kuona mimea ikikuwa na kusikia sauti za ndege. Hii inanifanya nijisikie karibu na asili na kuwa na furaha za kipekee. Zaidi ya hayo, napenda kiangazi kwa sababu kuna likizo za shule. Hii inanipa nafasi ya kuwa na muda wa kujifurahisha, kusafiri na kutembelea familia au marafiki. Ni wakati mzuri wa kujenga kumbukumbu nzuri ambazo nitazikumbuka maisha yangu yote. Kwa kumalizia napenda kiangazi kwa sababu hufanya nijisikie furaha, hutoa nafasi ya michezo na shughuli za nje na pia hunisaidia kupumzika na kufurahia maisha Hali ya hewa ya joto na mwanga wa jua hufanya majira haya kuwa ya kipekee. Na ya kupendeza sana kwangu.

Ndiyo, ninajitahidi kufanya mazoezi ya mwili mara nyingi iliokuboresha afya yangu kwa kawaida, ninafanya mazoezi angalau mara tatu hadi mara nne kwa wiki Lakini wakati mwingine, niajiri kufanya mazoezi kila siku kulingana na muda wangu mazoezi ya mwili ni muhimu kwa sababu usaidia mwili kuwa na nguvu, afya njema na kuondoa uchovu Kwanza, mazoezi hunisaidia kuwa na afya bora. Ninapofanya michezo kama kukimbia, kuruka kamba, kucheza mpira, au kufanya mazoezi nyepesi, moyo wangu hufanya kazi vizuri. Misuli inakua, inakua imara na mwili wangu unapata nguvu za kutosha kwa shuguli za kila siku. Hii ni muhimu sana kwa mtu anayeenda shuleni au anayejishugulisha na kazi mbali mbali. Pili, mazoezi hunifanya nijisikie vizuri kiakili. Wakati wa mazoezi, mwili hutoa kemikali zinazofanya mtu ajisikie furaha na kupunguza msongo wa mawazo. Hii inasaidia kuondoa stress ya shule, mitihani au changamoto nyingine za kila siku. Ni njia nzuri ya kupumzika na kufurahia muda wa bure kwa njia yenye manufaa Zaidi ya hayo, mazoezi hufundisha nitamu na umani umakinifu Ninalazimika kupanga muda wangu, kuzingatia ratiba na kujieka kwenye mazoezi bila kuchelewesha Hii hunifundisha kushirikiana, bidii na kuwa na malengo thabiti maishani Pia, kufanya mazoezi kunanifundisha kushirikiana na wengine. Wakati mwingine, ninacheza michezo ya pamoja kama mpira wa miguu na marafiki wangu. Hii husaidia kujenga urafiki, kushirikiana na kufurahia maisha pamoja na wengine. Kwa kumaliza, ninajitahidi kufanya mazoezi ya mwili mara nyingi kwa sababu husaidia mwili kuwa na nguvu, kuimarisha afya, kupunguza stress na kujifunza nidhamu. Mazoezi ni sehemu muhimu ya maisha yangu na hufanya nijisikia furaha imara na mwenye kujiamini.

Napenda kupokea maoni kutoka kwa wengine kwa njia ya heshima na unyenyekevu. Kwa kawaida, ninajitahidi kusikiliza kwa makini maoni wanayotoa watu kuhusu mimi au kazi zangu. Hii ni muhimu kwa sababu maoni yananisaidia kuboresha tabia, maarifa na jinsi ninavyo fanya mambo katika maisha yangu. Kwanza, napokea maoni kwa moyo wazi. Hata kama maoni hayo ni ya changamoto au kunikosoa, ninajaribu kuyasikiliza bila hasira. Hii hunifundisha kuwa mtu haja kamilika na kila mtu anaweza kutoa mwanga wa kujifunza. Kwa mfano, walimu, marafiki au familia wanapotoa maoni kuhusu tabia yangu au kazi zangu, ninachukua yale mazuri na kuyatumia kuboresha maisha yangu. Pili, napenda kuuliza maswali ya ziada ilikuelewa vizuri maoni hayo. Hii inasaidia kuondoa kuchanganyikiwa na kunifanya nijue ni nini hasa kinacho. Kinacho hitaji kuboresha, kuboreshwa. Napata nafasi ya kujifunza, kutoka kwa wengine na hata kupata mawazo mapya ya kuboresha mambo ninayofanya. Zaidi ya hayo napokea maoni kwa kuwaona kama fursa ya kujiboresha, maoni si kikwazo bali ni darasa la maisha. Kwa kutumia maoni haya kwa busara, ninakuwa mtu bora zaidi kimaadili, kielimu na Pia husaidia kujenga mahusiano mazuri na watu wengine kwa sababu wanaona ninanidhamu mawazo. Ninathamini mawazo yao. Pia napenda kushukuru mtu anapotoa maoni hii hufanya mwingine ajisikie heshima Nakuendelea kushirikiana na mimi bila woga. Kupokea maoni kwa heshima kunanifundisha uvumilivu unyenyekevu na heshima kwa wengi. Kwakumalizia napokea maoni kutoka kwa wengine kwa umakini unyenyekevu na heshima. Hii hunifundisha uvumilivu kunisaidia kuboresha na kunifanya kuwa mtu bora zaidi. Napenda maoni ya wengine kwa sababu ni njia nzuri ya kujifunza nakukua kila siku.